Kwa kweli, pilipili ni kiungo ambacho kina ukali ila kina tumika kuongeza utamu kwenye chakula. Kuna mifano katha wakatha ambayo ni aina za pilipili. Kwa mfano, pilipili hoho. Kuna pilipili hoho za rangi tofauti. Kuna pilipili hoho ambayo ni rangi nyekundu, nyingine ni rangi ya manjano na nyingine ni rangi ya nyasi. Kwa kweli hizi zote ni pilipili hoho. Zinatumika katika upikaji wenyewe kwa mfano unapotengeneza kitoweo cha mchele, chapati. Unaweza ukaikatakata pilipili hoho kwa vipande vidogo vidogo na kuikaanga pamoja na viungo vya shambani kama dania na hata karoti. Inaongeza latha. Pilipili ya pili ambayo nayojua ni pilipili kali. Kwa kweli, watu wengi hutumia pilipili kali chakula ambapo kisha tayarishwa. Wanapotaka kula huiyosha pilipili hiyo kwa sababu ni vidogo Kisha wanaikatakata na kuiyunyizia kwenye chakula chao juu Kisha kuna pilipili manga pilipili hizi zote zinamanufa katika maisha na mili ya mwanadamu manufa ya kwanza ikiwa inaongeza hamu ya kula Unapokula chakula na pilipili kwa kweli inaongeza latha yako Kwa mfano, huenda mlikuwa mpika chakula ambacho ukipendi sana, unapo nyunyizia pilipili kwenye chakula chako, mara mingi hali hugeuka, na huenda ukala hata vingi kuliko ulivyo tarajia. Kwa hivyo, pilipili inachangia katika hamu ya kula. Manufa nyingine ni, ina vitamin C na E. Kwa kweli, vitamin C na E inatusaidia katika kupunguza magonjwa. Unapokuwa na ugonjwa mara mingi inakuzuia kufanya vitu ambavyo unafaaku vifanya kila siku. Kwa mfano, kupiga deki, kwenda kazini, kusha vyombo na hata kupika. Jambo lingine ambalo ni manufaa ya pilipili ni hupunguza maumivu. Kwa kweli pilipili inakiungo ambacho kinaitwa kapsi saikin ambacho kinasaidia katika kupunguza maumivu. Huenda mtu akona alsas watu wengi huu sema watu hawa wakaweze kutumia cayenne pepper ambayo ni aina ya pilipili ilio siagwa. Na kuwekwa kwenye vimikebe ama vichupa vidogo vidogo. Inasaidia kupunguza katika maumivu hayo ya tumbo. Manufaa nyingine ni hupunguza uzito. Kwa kweli pilipili husaidia katika kuchoma mafuta katika mwili wa binadamu. Kwa hivyo, watu wengi wanapotaka kupunguza mwili wao hukula pilipili kali kwa wingi kwa sababu inasaidia katika kuchoma mafuta hayo. Pilipili pia inasaidia kulinda moyo wako. Inasaidia moyo kutoshikwa na magonjwa ambayo itaiathiri. Na pia jambo lingine ambalo pilipili hufanya ni huzuia ama kupunguza mafua. Kama vile, mapua kufungana. Unapokuwa na mapua ya liofungana, ukila pilipili, wewe huisi ni kana kwamba mapua yamefunguka. Hata unapojaribu kuinukia pilipili hiyo, wewe huchewa mara katha wakatha na kufungua mapua yako. Ugonjwa wa mafua mara mingi, unapokuwathiri, unaweza kwanza kuenea katika nyumba yenu yote kwa mfano, Unaweza kuenezea watoto, wazazi na hata wakaaji Kwa hivyo nibora unaposhikwa na mafua Uitumie pilipili ndiposa ikaweze kupunguza mafua hayo Ukaweze kujikinga wewe mwenyewe na hata watu mnao ishi nao uweze kuwakinga kwa watu wa uwapendao Kwa kweli, pilipili inamanufa mingi na sifazake ambazo siza kuisha.